Kuwakaribisha wafanyakazi wapya ni jambo muhimu sana kwa sababu huweka msingi wa utendaji mzuri, mahusiano mazuri kazini na uaminifu kwa shirika. Mimi huamini kuwa mfanyakazi mpya anapokaribishwa vizuri hujiona kuwa sehemu ya timu mapema na hufanya tayari kujifunza na kuchangia kikamilifu. Hivyo basi, ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia zifuatazo. Kwanza, huanza kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na yenye heshima. Siku ya kwanza kazini ni ya kipekee na wakati mwingine huambatana na hofu au wasiwasi. Kwa hivyo, huhakikishia mfanyakazi mpya kua yuko mahali sahihi kwa kumsalimia kwa furaha kujitambulisha na kumfanya ajisikie anadhaminiwa. Hii husaidia kupunguza hofu na kumjenga kujiamini mapema. Pili, hutambulisha mfanyakazi mpya kwa wenzake na mazingira ya kazi. Huonyesha ofisi, idara mbali mbali, maeneo muhimu kama vyoo, kantini au sehemu za mapumziko. Pia huwatambulisha kwa wafanyakazi wengine ili wajenge mahusiano ya kikazi na kijamii hatuwa hii husaidia mfanyakazi mpya ajisikie mpweke au kupotea. Asijisikie mpweke au kupotea. Tatu, hutoa maelezo ya awali kuhusu majukumu na matarajio ya kazi. Hueleza majukumu yao kwa uwazi, malengo ya idara na jinsi kazi zinavyochangia mafanikio ya shirika aitha, huwashirikisha kanuni, sera na maadili ya shirika ili wajue kinachotarajiwa kwao kitabia na kitaaluma. Nne, huwaelekeza au kuwapa mlezi, hufanya kazi mpya anapopewa mtu wa kumsaidia, huwa rahisi kuuliza maswali na kujifunza kwa haraka. Maelezo humsaidia kuelewa taratibu za kazi, matumizi ya vifaa na utamaduni wa shirika kwa vitendo. Tano, huhamasisha kuhusu maswali na kutoa maoni. Huambia kuwa hakuna swali baya na kuwa maoni yao yanadhaminiwa. Hii hujenga mazingira ya wazi na ya kujifunza na huwafanya wajisikie kuwa sauti yao ni muhimu tangu mwanzo. Mwisho, hufuatilia maendeleo yao katika siku au wiki za mwanzo. Huwauliza wanavyojisikia kazini, changamoto wanazokutana nazo na kama wanahitaji msaada zaidi. Ufuatiliaji huu huonyesha kujali na husaidia kutatua matatizo mapema kabla hayajakuwa makubwa. Kwa ujumla, ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia yenye heshima, ushirikiano na msaanda ili wajisikie salama. Kudhaminiwa na kuwa tayari kuchangia mafanikio ya shirika.

Kufanikiwa kumaliza masomo yangu baada ya kupitia changamoto nyingi. Tukio hili liliniacha na funzo kubwa na mabadiliko ya kudumu katika mtazamo wangu wa maisha. Kabla ya kufika hatua hiyo, safari ya masomo haikuwa rahisi kulikuwa na changamoto za kifedha, presha ya matarijio ya familia na wakati mwingine kukata tamaa. Kulikuwa na nyakati nilijuuliza kama kweli ningeweza kuendelea au kama ningelazimika kuacha kabisa. Hata hivyo, tukio la kuamua kutowacha lilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Nilijifunza kuwa uvumilivu na nidhamu vina nguvu kuliko kipaji peke. Siku ya kuhitimu ilikuwa ya kipekee sana. Nilihisi furaha, fahari na shukranu kwa wote waleonesaidia familia marafiki na walimu. Lakini zaidi ya cheti, tukio hilo lilinipa imani mpya juu ya uwezo wangu binafsi. Nilianza kujiona kama mtu anayeweza kueka malengo na kuyafikia hata katika mazingira magumu. Tukio hili pia lilinifundisha umuhimu wa kujipanga kufanya kazi kwa bidii na kujiamini na kuamini mchakato. Tangu wakati huo kila napokumbana na changamoto maishani nakumbuka safari hiyo na kupata nguvu ya kuendelea. Kwa ufupi, tukio hili lilinibadilisha kutoka mtu aliekuwa na mashaka kuwa mtu mwenye matumaini na udhubutu wa kukabiliana na maisha.